Hujambo, ijapokuwa kimsingi mimi napenda kula vyakula vya kienyeji, kuna vyakula vya kigeni ambazo nimejaribu na naweza kusema kwamba imekua ni ni jambo zuri kuweza kupata fursa ya kujaribu vyakula vya kutoka nchi tofauti na maeneo tofauti na naweza kusema kwamba, nimeweza kujaribu vyakula kama vile pizza na bile bile chakula kinacho julikana kama lasanya na pili yenye asili ya ya kiitalia. Lakini pia nimeweza kujaribu kwa kiwango kikubwa wali wa aina tofauti ambayo sana sana asili yake ni uchina na ni ni chaguo moja zuri kwa sababu na ni ono langu kwamba hamna madhara makubwa katika kujaribu vyakula vya aina hiyo na naweza kusema kwamba nimeweza pia kujaribu vyakula vya asili ya kihindi. Ijapokuwa vyakula vya aina hiyo ama kutoka kwa taifa hilo zinajulikana kwa kuwa na pili pili kali mno kwa hivo si s sijaweza ku kuishabikia sana kwa sababu sina ustahimilivu mkubwa wa wa wa wa pili pili lakini naeza kusema kwamba nimefurahia vyakula kama vile wali wa wa kutoka uchina. Asante.

Hujambo, ijapokuwa mimi nafanya kazi sana wakati wa usiku najaribu kuhakikisha ya kwamba nalala kwa masaa ya kutosha na hili ni kwa sababu natambua kwamba mwili wa binadamu unafanya kazi vyema iwapo pia una muda wa kupumzika na kwa hivo najaribu sana kuhakikisha ya kwamba nimetenga muda wa kutosha takriban masaa saba hivi kuhakikisha ya kwamba nimelala na nimepata mapumziko ya kutosha ili ninapoamka siku inayofuata nina nguvu ya kutosha ya kuniendeleza kwa siku nzima na kuweza kufanya majukumu yangu bila wasiwasi kwa hivyo naeza sema kwamba ninajaribu kuhakikisha kwamba nimelala kwa takriban masaa saba asante.

Hujambo, kazi yangu kwa kiwango kubwa sana, kinategemea uwepo wa umeme, lakini ni kweli kwamba kuna nyakati ambayo umeme unakatika. Na katika nyakati hiyo, inalazimu nifanye mambo mengine ambayo hayategemei umeme na vile vile hayategemei mtandao. Na mambo kama hayo kwa kiwango kikubwa sana labda ni kuandika kama kuna mambo ambayo ningependa kuandika labda kwa kalamu na kitabu ama kalamu na karatasi ama wakati mwingine labda iwapo kipakatakilishi bado kina nguvu ama ina chaji naweza kufanya kazi kidogo lakini kimsingi iwapo umeme umekatika na ni masaa ya mchana kama bado kuna mwangaza pia naweza kusoma lakini ikiwa ni wakati wa usiku na labda masaa ya kulala imekaribia. Uenda nikaamua kuenda kitandani nikapumzika na kungojea siku inafuatia ili kuendelea na kazi Asante.